Kwa kweli ninapenda asali na napenda asali kwa sababu kwanza kabisa asali utamu ladha yake ina ladha ya kupendeza ladha ambayo ni tamu jambo lingine nafanya nipende asali ni kwamba asali hutokana na mwanyama nyuki, na tunavojua nyuki ni ni mwanyama ambao wanapenda mazingira yenye maua. Na kwa hivyo mazingira tunayokaa ya na maua kwa wengi, na kwa hivyo nyuki wamezaa katika mazingira na kwa hivyo mizinga ya nyuki imejaa kila mahali jambo lingini nilalofanya nipende asali ni kwamba kwa kweli asali ina manufaa kiafya na kwa mfano, asali inaweza kutumika katika matibabu ya mtu ukiwa mgonjwa ivi kwa mfano unapoumwa na kifua unaweza kunywa lamba asali na unaweza kujitibu kutoka na asali hiyo. Jambu lingine, asali hutumika katika, tunapohifadhi vyakula kwa mfano tunapohifadhi nyama humu nyumbani unaweza pata tunaweka nyama hiyo ndani ya asali na unapoweka nyama hiyo ndani ya asali unazuia nyama hiyo kuharibika ama kuoza kwa nyama hiyo kwa hivo ni kwa maana, naweza sema napenda asali.